Mimi napenderea sana kufanya kazi kwenye mazingira yenye uturivu, wanga wakutosha na watu enye ushirikiano. Ambapo, kuna uhuru, wakumbandilisha na mawazo mbira uoga na vifaa vya kisasa, vinavyo ha rahisisha kazi. Sipendi sana kelele nyingi, zinazoweza kunitoa kwenye mstari, hivyo ofisi yenye mpangirio mzuri au hata kufanyia kazi nyumbani kwenye kona, yangu turivu, hunifanya niwe na tija zaindi na kutoa matokeo mbora yenye umbunifu nashukuru.

Mimi napendelea kunyoa na kuwa msafi kabisa kwa sababu inanipa mwonekano nadhifu, inanifanya nijihisi mwepesi na inanipunguzia usumbufu kuhudumia ndevu kila asubui, ninapokuwa na haraka ya kuharakisha kazini. Ingawa na waheshimu sana marafiki zangu wanaofuga ndevu kwa mitindo mbalimbali kwangu mimi unyozi wa kila siku nisehemu ya nidhamu yangu ya usafi. Iinao niweka tayari kwa mikutano ya ana kwa ana na watu warika zote. Na shukuru.

Nina ishi katika kitongoji kimonja tulivu, chenye kijani kibichi na hewa safi. Mahali ambapo manjirani wanajali na kusaindiana kwa kila jambo, nyumba yangu ni ya kawainda, lakini nimeipamba kwa maua mengi na mbustani ndogo na mboga nyumba ya nyumba. Ambao unifanya njihisi ni meunganishwa na asili kila ni napofungua madirisha asubui. Ni pahali penye uturivu mkubwa mbali na kelele za jiji. Jambo linalo nisaidia kupumzika vizuri na kupata msukumo wa kufanya kazi zangu kwa umakini na upendo. Nilihama mahali apa mwaka uliopita. Ni mahali panapo kuwa na usalama kwa kuwa niko na kituo chapolisi karibu na mimi na shukuru.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni ile wakati niliokuwa nilipo potokea katika msitu mnene nikiwa kwenye matembezi ya siri wakati wa jioni. Giza ili ingia ghafla na sauti za wanyama wa usiku zikaanza kusikika kila upande. Huku nikiwa sina tochi, wala mawasiliano ya simu, mapigo ya moyo yangu yalienda mbio sana, niliposikia kishindo kikubwa kwenye vichaka karibu yangu na kwa muda huo mmoja. Nilifikiri sitaweza kurudi nyumbani salama, mpaka nilipofanikiwa kuona mwanga wa mbali wa kijiji. Nilio ulioniongoza kutoka nje ya msitu huo ukiwa usiku wa manane. Na shukuru.

Sherehe yangu ya kupendeza zaindi ni siku ya sherehe ya familia, au zile siku kuu kumbwa kama krismasi, au indi. Ambapo, ndugu jamii na marafiki wa karimbu wanakusanyika sehemu moja. Ninachokipenda zaindi kwenye sherehe hizi, sio tu chakura kingi na vinywanji, bali ni ile hali ya kuona watu wanacheka, wanasisimulia handithi za zamani na watoto wanacheza kwa furaha. Kwangu mimi, hakuna kitu kinachozindi uzuri wa kuona upendo na umonja wa familia. Unaonjua ule wakati, munaketi sote, mezani na kusahau changamoto zote za maisha kwa munda. Huku tukisherekea kuwa pamoja na afya njema inanifanya nijihisi niko nyumbani na nina dhamani kumbwa. Nashukuru.

Tukio muhimu zahindi ambaro rilimbandirisha kambisa mtazamo wangu wa maisha ni siku nirio fanikiwa kumsaindia kijana mmoja aliekua amekata tamaa ya masomo kurenjea shureni na hatimaye kufanikiwa kuanza mbiashara yake. Nakumbuka kijana huyo alikuwa amepoteza wazazi wake na hakuwa na maelekeo wowote. Tulikaa chini tukazungumza kwa mda mlefu na kwa kutumia kimba yangu ndogo na msaanda wa rafiki tulimsaindia kupata nafasi ya chuo cha ufundi. Siku ile alipohitimu na kunja kunishukuru akiwa na tambasamu, la matumaini niligundua kuwa furaha ya kweli haionekani na kire unachomiliki, bali inatokana na kire unachoweza kutoa kwa anjili ya wengine. Tukio hilo ilinifunza kuwa kira mtu ana dhamani na wakati mwingine, kinachohitanjika ni mtu mmoja tu wa kukuamini tangu siku hiyo niriapa kutumia maisha yangu yote kuwa mtu anayewatia moyo wengine na kuwasaindia kuona nuru katika giza. Nashukuru.